Mimi kuna mambo mengi sana ambayo nafanya ili kulinda mazingira kati ya mambo hayo ni kuwa nakikisha situpi taka ovyo na natenganisha taka zinazooza na zile zisizooza Yani mimi nimepunguza matumizi ya mifuko ya plastiki Kila ni napoenda sokoni Mimi ubeba mfuko wangu wakitambaa pia mimi pia ninatumia tena vitu kama vile chupa za kioo badala ya kuzitupa Baada ya matumizi ya maramoja haya ni kati ya mambo ambayo mimi nafanya ili kulinda mazingira.

Naam mimi nawafahamu majirani wangu kwa sana Wakati mwingine hata sisi hupatana na majirani wangu na tunaongea moja kwa moja ama pia kwa simu Tuna pia tunaongea katika mitandao ile ya kisasa Pia wakati mwingine sisi na majirani huketi tunakula Tunaongea mambo mengi kwa pamoja na nawafamu sana majirani majirani wangu.

Aliye nifundisha jambo muhimu sana, napenda sana kusikiliza mambo muhimu Wakati mwingi mambo muhimu sio mtu mmoja tu anaye nifunza mambo muhimu unaweza fuzwa na marafiki, unaweza kufuzwa pia na mtu wa familia Yani unaweza tuwa jambo muhimu wako, mali popote Wakati ambapo unasafiri, unaona mtu unasoma jambo muhimu Yani hao ni mambo ambayo, mambo muhimu unaweza somea mali popote Sio lazima ufuzwe na mtu, unaweza jifunza pia mambo muhimu.

Wakati nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza na watoto wenzangu, wale wale marafiki. Tulikuwa tunapenda sana kucheza mchezo wa majificho Yani mtu mmoja ana hesabu toka moja ama kumi ama ishirini. Na hao wengine wanakwenda kujificha. Ile akienda, akimaliza kuhesabu, anakwenda kuwatafuta Akipata mtu, anakimbia, anakimbia. Yani ule mchezo wa majificho na jua unaujua. Ule ndo nilioupenda kufanya wakati mtu.